Kama mtu ambaye anapenda kukaa na watu, mimi ninapenda ile tabia watu ya kusaidiana, tabia kusaidia mwenzako, ukiona mwenzako yuko chini, unaweza kumsaidia, shughuli za hapa na pale, unafanya mambo mema, unamsaidia, nina shida hapa, unafanya hivi na hivi na hivi, sio kumuacha tu, ateseke.

Kwa kawaida mimi hunywa maji zaidi ya mara kumi kwa siku Asubuhi unakunywa maji lita tatu Ukiendelea kila saa hakikisha unakunywa maji glasi mbili, tatu, mbili, tatu Mbaka muda ambapo utaenda kulala hiyo ndo hulka yangu kila mara.

Mara nyingi mimi hucheza na watoto wangu. Na watoto watatu. Nakaa na wao, nacheza, tunafurahia. Pia mke wangu, tunacheza, tunakimbia, watoto pia wafurahie na kila kitu kinakuwa shwari kabisa.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Simu ni kila kitu. Hasaa muda huu ambao tunaishi. Teknolojia imekita mizizi kila mahali. Hauwezi fanya kitu chochote bila simu. Kulipa mawasiliano. Kila kitu ni simu.

Bila shaka mimi napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli. Hasa, wikendi, jumamosi na jumapili. Naendesha baiskeli. Naenda huku na kule. Nikiwa na marafiki zangu. Na tunafurahia kabisa. Inatusaidia kupunguza mawazo kichwani. Na pia marafiki zangu huwa wanafurahia sana.

Muda mwingi mimi huva miwani ndipo sasa niweze kuona vyema inanisaidia kupunguza miyale ya jua na kukaa sawa kuona vitu vizuri vizuri bila miwani siwezi kuona. Nategemea miwani tangu niko katika darasa la nne mpaka sasa. Zaidi ya miaka kumi nikiwa navaa miwani.